Ndio, nimesha kufanya kazi ya kujitolea. Nilikua najitolea pale Agha Khan Hospital Dar-es-salam. Nilikuwa nafanya kazi kama ya muuguzi. Lakini pia nilikua najitolea kule hospitali ya kiislamu ya Al hajj fulani ambayo nilikuwa sijajiriwa. Nilikuwa najitolea tu. Nilikuwa na chuma chache za uviko, kumi na tisa. Mwaka elfu mbili na ishirini ambapo ilitukia janga hilo. Kwa hivyo, nishai kujitolea.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi yangu, pale kazi nakofanya kazi, mimi ni afisa muuguzi, ni mwaajiriwa wa serikali, hivo kazi yangu nina ithamini na naipenda. Lakini sambamba na hilo mimi pia ni mfanyi biashara, nina duka la dawa, nina duka la vifaa vya umeme pamoja na simu, na pia vifaa vya ujenzi. Hizo ni kazi ambazo nathamini na nazipenda sana, malengo yangu ni kuwa mfanyi biashara mkubwa na bora zaidi.

Ningependa kujifunza kuhusu utengenezaji wa thamani za nyumbani. Kwa mfano kama viti, meza, vitanda, makabati, makochi na vitu vingine vinavotumia mbao. Iyo ni moja ya ndoto ambao naipenda kuifahamu. Lakini pia ni ujuzi ambao unalipa ukiufahamu. Basi unaeza ukafanya kazi na ukapata watu wa kuuzia vifaa hivo. Ni ujuzi ambao naupenda natamani siku moja niufahamu.

Pesa zangu huwa nahifadhi katika benki, nina benki kama tatu, NBC, CLDB, pamoja na NNB, hizi ni benki ambayo naweka pesa zangu. Lakini vile vile, pesa zangu huwa zinakaa kutumia mitandao ya simu, kufungua natumia mtandao Vodacom, basi pesa zangu zitakaa huko. Huwa siweki pesa ndani tu ovyo kwa sababu nina uhakika kwamba naweza nikazitumia vibaya, au naweza nikapata shida nikatumia kirahisi. Lakini zikiwa benki au zikiwa mahali sahihi, basi naweza nikazitumia kwa mpangilio.

Ninapenda kucheza zaidi mchezo wa mpira wa pete kwa wanaume, mchezo mzuri ambao huwa naupenda na mimi mrefu sana. Kwa hivyo nikicheza mchezo huo basi nafunga magoli mengi na ninahisi kuicheza kwa sababu ni mchezo ambao nimekuwa nikijifunza, tokea nikiwa mdogo, tokea nikuwa shule ya msingi, sekondari, lakini pia chuo nimeucheza mchezo huo. Ni mchezo mzuri na ni mchezo ambao unafurahisha na unaburudisha sana.

Mimi nina mahusiano mazuri na wazee wangu ni moja ya kitu ambacho nakipenda na nakifurahia sana. Kwa sababu bila wazee, mimi hata nisingesoma, nisingeoa, nisingetambua namna nzuri ya kuishi na watu, nisingelewa namna gani nifanye ili kuwajibu watu, namna ya kuongea na watu, kusalimia watu, kuvuka barabara. Lakini hata shule ambao nimeisoma, nisingefanikiwa pasipo wazee wangu. Kwa hivyo ninawaheshimu na nina mahusiano mazuri sana na wale wazee. Kwa mfano kama huwa na tunawasiliana kwenye simu, mimi niko Dar es Salaam wao wako. Mwanza. Kwa lakini mara nyingi huwa nawapigia simu, nawauliza nini kinachoendelea, changamoto gani wanazozipitia namna gani ambapo wanafanya kupa kupata chakula chao, kuna ambapo mtu wanaumu kwa sababu tala kwa shakuwa waze magunju wa talia ishaza kuwa jemilea, magunju wa balibali kufana kama mpesha, masukali na vitu vingine kwa hivyo uwasipendi vitu kama hivyo wakumbe na unakuta wabaha wana pesa ya kuenda hospitali japukua wana bima zaafya zakuwa za kuwasaidia lakini mara nyingi ukiwapijia simu ukiwauliza, wanakombiwa wakitufani hatuna hivyo unazaa kuwasaidia lakini pia sababu na kuwapia simu kuna maswala pia ya mavazi wanayo vaa wanavaa nini na mi na naona ni vizuri kuwahudumia. Cha kuwafanya wazazi wangu piwa wakue na fulaha na we wanu watu ambao wanatambua Kamba wadumizawa toto na toto na wana kusaidia. Mimu njini singe penda kuja kuona waze wangu. Wanapata shide na mimi nipo awata misukuja nta kupaja kupata watoto. Basi wanakuta watoto wanachukia. Wana nini baba yao ni mtu wajabu. Basi kuwapenda, siku wajari. Na wanakuta wanajua nafanya vile vile ambavo minikuwa na wafanyia. Kufumi na wapenda wazazi wangu. Na wapenda wazee wangu. Lakini piyata wazee wali ambu ni mewawa kule kwao. Mimimi ni mewawa katika mkua wa manyala. Kule kuna wakweza angu. Na niwaze pia, miaka zaidi ya sitini, sabini. Nina wapenda na wajulia hali. Watu naongea mala kwa mala, tunawajulia hali. Nini kenaendelea kule kwao, namna wanavoishi, bafya zao zikoje, nakazi zao zikoje. Nimuja ya kitu kizuli mocho wana kipenda kukifanya. Kwa sabu kinakufanya unakuwa nao karibu zaidi, nakuwa na changamoto basi wanakuambia. Unuza kutatua na unuza kwasaidia. Kuwa nimoja ya kitu kizuli mocho wana kipenda na nakifanya. Na mausiano nao mazuli sana na wao wana nipenda.

Ninapenda mikutano ambayo ni ya kuelimisha, ya kuelimishana hasa katika kazi, unakuta kuna semina kadhaa ambazo kuhusu kuelimishana pale kazini. Basi huwa ninapenda sana mikutano ya namna hiyo. Lakini sasa kando na hilo huwa napenda mikutano na kidini. Huwa ninakwenda katika mikutano na kidini. Kwa mfano kuna mchungaji wangu anaitwa Tony Kapola. Huwa inakutana pale maeneo ya mitawa pale makumbusho huwa ninakwenda namsikiliza. Kuna maudhui mengi ambayo anayatoa ya kidini. Lakini pia anakuelimisha. Anakuelekeza kwa kutumia kitabu cha biblia takatifu lakini pia bali na ivo mikutano huwa naipenda pia ni ile ambayo unakuta labda mnaongea watu kama wanaume tupu au ni watu wa rika fulani, basi mnakuta mnakutana, mnajadiliana na mnaongea baadhi ya vitu ambavyo vina wasibu na vinawakumba, mara nyingi ni mikutano ambayo inaelimisha na inakufanya uelewe na utambue nini ambacho jamii inakipitia unatambua kwamba kuna watu wanapitia changamoto hizi na wewe ufanya nini kuziepuka, kwa hio unakuta ni mikutano mizuri na inakufanya na wewe uwe mwelewa na kuhusu jambo fulani. Hivyo ni mikutano ambayo naitamani sana kuijua na kuilelewa zaidi. Lakini mikutano mingine ni hii ambao inafanywa katika jamii. Jamii inakua na mikutano mbalimbali ambayo mnaelimishana baadhi ya vitu kwa mfano kama mambo ya afya, mambo ya kutunza mazingira, mambo ya kulinda haki za watoto na wanawake. Lakini pia mikutano ya kijamii pia kama kuchagua viongozi. Katika kufanya usafi na katika kazi mbalimbali mnakuta na mashirikiana na kufanya hiyo pia ni kazi ambazo ni mikutana ambayo pia naipenda na naifuatilia sambamba na hio pia mikutano ambayo naipenda ni ile ambayo mnakutana kama jamii moja katika kwa mfano kwa mimi ninapokaa nisehemu ambayo kuna wapangaji wengi zaidi ya thelathini kwa hio tukikutana pale tunapnga mambo yetu tuna namna ya kutatua matatizo yetu kwa mfano vyoo vimeziba au tunataka tubadilishe nyumba rangi maji yetu tunafanyaje tunalipaje umeme wa maji tunalipaje kodi mwenye nyumba anatakiwa tumlipe kiasi gani kwa mwezi. Lakini pia hata kama akitupandishia kodi kikao na mkutano kwa sababu tujue tunafanyaje na tunabargain naye vipi ili kukamilisha jambo hilo, kwa hivyo mikutano ni mingi. Furahia na namna hiyo.

Huwa nina sali. Hicho ni kitu cha muhimu sana kwa sababu na muamini katika Mungu, nina amini katika Mungu wangu aliueniumba, na anaye nisaidia na kunilinda. Hivo cha kwanza huwa ni nasali kwanza, na huwa ninaangalia majukumu iliyopo mbele yangu. Kwamba kama ni kazi, basi hiyo kazi nahakikisha kwamba nimesha ipangilia namna ya kuifanya. Kwamba kama nina vipengele viwili vitatu, basi na hakikisha kwamba vipengele vyote nime viweka sawa. Na huwa na viandaa kabisa, naviweka kwamba cha kwanza, ni cha ngapi. Lakini pia kama hicho kipengele kingine ambacho naeza nikampa mtu aweze kunisaidia au akafanya basi huwa namuandaa kabisa huyo mtu na namwambia maana kuna kazi fani. Muda fulani itabidi uifanye hiyo kazi na uweze kuikamilisha. Na huwa nikitaka nifanye kazi basi huwa ninahakikisha muda wa kazi nimeimaliza na kuifanya kufana kama katika hospitali yangu mimi. Na watabot na tankiotu wanda ya laba listi ya agonjo huta Mkotu maudumio kwa muzimzima na wanatumia labda bill ambazi ni za tiba anakuwa najua anacho tu kifanya na tunaweka sehemu moja.

Mara nyingi sipendi kusubili sana kwenye mstari kwa hivyo ni kitu ambacho huwa kina nikera na kina nikereketa sana. Unakuta unaenda kwa benki, unataka kuweka pesa fulani. Basi unasubili kwa mstari muda mrefu sana. Watu wanakuja wengine, wanaondoka, wenye majukumu mengine ambao hawausiki na huo mstari. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina kera na kina boa sana. Hivyo mara nyingi huwa nafanya kufanya tu ile unampa labda nje huku wakala. Kwa sababu nchi saizi teknolojia ilishaongezeka hivyo kuna mawakala wale wa mitandaoni. Ambao wanajiita labda sim banking au NMB mkononi basi unafanya tu transaction majukumu yako ya kufanya kulipa pesa huko kuliko kwenda benki na kuanza kupanga mstari muda mrefu, unasumbuka na majasho na unapoteza muda saa nyingine, kwa hivyo ninafanya tu malipo yangu huku huku mtaani labda kama nahitaji kutoa pesa basi nafanya huku huku mtaani lakini saa nyingine unakuta unapanga mstari labda wa chakula mko kwenye sherehe fulani au kwenye shughuli fulani za kijamii watu wengi na umefika muda wa kula basi unapanga mstari kwakweli ni kitu ambacho huwa kinanikera na huwa kinaniudhi sana huwa sipendi kupanga mstari muda mrefu na huwa inanichosha na saa nyingine unakuta labda naacha tu kile kitu basi naondoka labda tu kwa mfano labda tuko mbali sana lakini saa nyingine unakuta unapanga foleni labda ya kupanda basi au kwenda sehemu fulani unapanga foleni kubaki katika mstari ni kitu ambacho kinanikera na huwa sikipendi kabisa katika maisha yangu.

Hapana mimi sisomi gazeti. Gazeti ni kitu ambacho kwa sasa teknologia imeshakuwa na imeshaboreka. Kusoma gazeti ni kitu ambacho kikweli huwa sifanyi na ni kitu ambacho kimesha pitwa na wakati tuseme. Yani kuna watu ambao saizi atusomi magazeti. Tunatumia tu njia za mawasiliano, za kawaida za kutumia mitandao ya kijamii. Kwa mfano kama TikTok, kuna sukuizi, kuna X, kuna Facebook, kuna Instagram. Lakini pia kuna YouTube, kuna mitandao mingi ambao uka isoma na ukapata habali. Wakupata habali za michezo, za burudani, za kimataifa na habali nyingine nyingi sana na katika pembe zote za dunia marekani huko, bala la ulaya bala la Asia, bala la Australia bala la Afrika hapa kwa iyo unaeza ukupata habali nyingi na wala si kusoma gazeti kwa sababu gazeti unakuwa kuna tarifa ambazo zimefupishwa na siyo talifa mozo ni zote na hauezi kuona kwa mfano kama video hauezi kuona, hauezi kuona maoni ya watu wengine meomewa na wanatoa maoni gani kuusu ilo suala kwa hiyo gazeti ni kitu ambacho kimeshapitwa na wakati na mimi huwa sikisomi kabisa na ata siwezi kununuwa gazeti malamisho kununuwa gazeti ni siku nyingi sana miaka ya elfu mbili na kitu ni kukazinuza shingifu moja sabi sifahamu wada gazeti ni shingabi na nikuwa li guna talifa nzuli zinatolewa katika magazeti lakini sio kitu mbacho ni nakipenda kwa sasa kwa sasa talifa ambazo nazitoa mi ni katika mitandao na katika ukulasa sa za kimatandao za kwa tu marufu na vitu vingine.

Mimi huwa nafua nguo angalau mara moja kwa wiki. Mara nyingi huwa sipendi kufua sana. Mimi huwa nafua nguo angalau mara moja kwa wiki. Mara nyingi huwa sipendi kufua sana. Huwa najitahidi sana angalau nifue mara moja kwa wiki ili nisiwe nguo nisiwe na nguo nyingi sana za kufua. Maana situmii mashini ya kufulia natumia mikono. Na kufua kwa mikono ni kitu ambacho mimi sikipendi na kinanichosha sana. Hivo kuwa nahakikisha kwamba nguo zangu nilizo nazo sio nyingi sana. Hivo nikijiwekea muda wa kufua mara moja kwa wiki ni sio nguo nyingi za kufua hapa tu kwa sababu sasa ndio tumeongezeka familia niko mimi na mke wangu kwa hiyo inakuwa ni ni vigumu saa zingine kufua nguo nyingi za watu wengi na tukiziacha muda mrefu labda wiki wiki mbili au mwezi inakuwa na usumbufu sana kwa hiyo nikisema nafua mara ngapi kwa wiki ni mara moja na ikizidi sana ama mara mbili lakini kuna hizi nguo za ndani kwa mfano kama boksa zangu mimi za kuvaa ndani kama ni chupi ambazo mke wangu hizo huwa tunafua karibu kila siku maana huezi kuwa na nguo nyingi sana za ndani unakuwa na nguo chache mara nyingi kwa sababu ya resalam huwezi ukawa na nguo mbili tatu ukavaa hizo hizo utapata magonjwa ya ngozi, utaugua, utanuka, kutoa harufu kwa hivo tunazifua kila siku kazi ya kufua mimi sipendi. Hivo nikijiwekea muda wa kufua mara moja kwa wiki ni sio nguo nyingi za kufua hapa tu kwa sababu ndio sasa tumeongezeka familia niko mimi na mke wangu kuwa inakuwa ni ni vigumu saa zingine kufua nguo nyingi za watu wengi na tukiziacha muda mrefu labda wiki.

Maranyingi nahifadhi data zangu katika njia za kidigitali, kwa mfano kama kuna Google Drive, kuna Dropbox, kuna Apple, ambayo na wanatoa pia GB kama kuminatano hivi za kuhifadhi ambazo ni za bure kabisa. Kwa hivyo, picha, video, dokumenti fulani za kwangu, ama vyetivyangu, mafaili, cheticha kuzaliwa, vyeti vya shule, vyetivya kumbu kumbu fulani, na vitu vingine vingi huwanahifadhi katika njia ya mtandao. Ni rahisi kwasababu ni rahisi wewe kuwa navyo muda wowote na unaweza kuvipata muda wowote. Hata kama umesafili kwenda bali na hauna simu yako. Au hauna ile flash disk ambayo ingine wanaifadhi huko. Inakuwani rahisi kwako wewe kuviweka na ivovitu na rahisi sana kuvituza. Kwahivyo huwa napenda kwa njia iyo ya kutuza. Inakuwa ni rahisi na inakuwa nisalamazaidi. Unaweza ukawa huna vitu vya kuhifadhi lakini ukiwa na ile unaifadhi zaidi.

Uzoefu wakazi ya mbamu mmanifunisha zaidi ni kwa kiongozi katika wodi, lakini pia hospitali nzima nilikuwa patron, muuguzi mkuu katika hospitali ya kilolodi liju na lifalo hospital. Nilikuwa kiongozi katika muda huo, basi nilikuwa ninapata uzoefu mbalimbali, wakutatua mstatizo, lakini pia wakujua kwamba ni namna gani niweze kuongea na watu. Kwa sababu tayali ile ni uongozi, na inatakiwa uonge na watu vyema, uongee na watu wa kusikilize, mwelewane. Na nijifunza vitu vingi sana na mna kuongea na watu, kuwasikiliza watu pasipo kuwaonekana kumbawa ni wajinga, labda hawana mawazo mazuli. Kuheshimu mawazo wa kila mtu na kisha kumuelekeza kwamba kuna hichi na hichi. Basi angalau tukifanya hivi basi tutasaidika na kufanya hivi basi itakua nijia mbaya. Kwa hivyo nijifunza vitu vingi sana na pia nijifunza kwamba ukiwa kiongozi basi utakiwi kuwa mtu wa jabu tu na kukaribia watu na kuonekana kwamba we unajua zaidi kuliko wengine hapana. Kila mtu anajua, kira mtu ana mawazo mazuli, zaidi hata ya wewe, ambae ni kiongozi. Hivo ni lijifunza kuongea na watu, nilijifunza vizuli namna kudili na watu kama hao na linifundisha vitu vingi sana.

Kumbukumbu nzuri ya kutoka utotoni ni ile ambayo nilikuwa niko nyumbani pamoja na wazazi wangu mwaka elfu mbili na mbili ambapo ilikuwa ni sikukuu ya krismasi. Lakini tulikuwa hatuna pesa na wala baba yetu asema kwamba hatatunulia nguzo zote. Hivo tutulie tutakula pilau pale nyumbani na kupumzika na kusikiliza mziki labda na kuchezacheza kidogo kama watoto. Lakini baadaye akatuchukua alakalaka tuende tukanuliwe nguo, tukaenda tukanua nguo, tulifulahia sana ni kumbukumbu ambayo mpaka leo bado ya ni ingia akilini na hata ni kimbigi baba angu ni kiongea naye kusilo sula waga na kumbuka na uwa na fulahia sana kikweli ni kumbukumbu mzuli na uwa na kumbuka sana kutoka utotoni na pia kumbumbu ingine ya utotoni ile ambye nilikuwa naenda shuleni nakumbuka dada yangu alikuwa ananipeleka na kunirudisha shule nilikuwa nasoma shule ya ndugu wa dogo pale dodoma katika shule ya kanisa ilikuwa ni pia ni wakati mzuli na uwa na kumbuka sana nikikaba, siwa nikifikilia Arifu kwa nasangea ni chukua na nibeba. Kuna siku tukua na nyumbani basi tukakibizo na umbua. Na yaka nibeba, kanikibiza, kanipeleka nyumbani. Nikumukumba mbayo naifulahia. Na ikumbuka sana. Na naifulahia katika umbri ule. Nikuwa na nazashule. Nikuwa na ndia nyumbani. Nikuwa na suma pamoja na malafiki zangu. Nikumukumbu nzuli nyingi ambazo nikizikumbuka naifulahia. Na nazipenda sana.

Mimi napenda kuandika kwa kutumia mkono, kwa sababu ukiandika kwa mkono basi kila kitu ambacho nimekiandika mara nyingi huwa sikisahau na nakikumbuka kwa wakati wowote. Tofauti na kuandika kwenye kompyuta. Kompyuta haina uhusiano moja kwa moja na akili yako. Kwa sababu vitu vingi siku hizi vinakuwa katika digital form. Kwa Kiswahili tunaita katika mfumo wa kiteknolojia. Kwa hivyo ukiandika kwa kutumia mfumo wa teknolojia kwenye simu, au kwenye kompyuta mpakato au kwenye desktop, au kwenye aina yoyote la kidijitali, inakuwa ni vigumu sana wewe kukikumbuka. Lakini ukiandika na ukitembea na ile dayari basi unakuwa unakumbuka kwamba kuna kitu nimekifanya kuna kitu natakiwa nikifanye. Kuna kitu ambacho nakikumbuka basi nataka nikiandike mahali basi ukikiandika, ni rahisi sana kukikumbuka. Kwa hiyo mi napenda sana kuandika kwa mkono wangu mwenyewe na wanasema kwamba wanasayansi ukiandika kwa mkono wako mwenyewe kuna asilimia kubwa sana kile kitu kukikumbuka na kuweza kukifuatilia. Nakumbuka hata kaa tunasoma shule. Tulikuwa tunasoma kwa kuandika. Yaani ulikuwa na daftari lako. Labda ulikuwa na two by four, nikisema two by four, ni yale madaftari makubwa ambavyo wanaandikia wanafunzi kwa notes mbalimbali. Kwa hivyo wanasoma kwa kuandika wanasoma kitu fulani basi ukikiandika kwa kukiandika kinakaa sana akilini tofauti na kuandika kwenye kompyuta na kama tungekuwa na kompyuta kipindicho basi tusingekuwa hata tumetumesoma na tumefanikiwa. Kwa hiyo kuandika ni vizuri zaidi kuliko kutumia kompyuta.

Hili kwaza mnudi mpya wakazi, mara nyingi huwa ninafanya tafitiza kutosha, ninauliza maswali, ninauliza watu ambao wanafanya huo mladi, na kisha na mimi pia huwa najiingiza katika huo mladi. Mara nyingi huwa sifanyitu mladi bure bila kufahamu nini ambacho natakiwa nikipate katika huo mladi. Kwa sabu unakuta kuna mladi mwingine unauanzisha, umetumia garama nyingi, umetumia fetha, umetumia muda, umelipa wafanya kazi, umepanga jengo, umelipa kodi katika alapato katika mapato, umelipia leseni. Umefanya vitu vingi sana alafu mladi unakuta unakufa, unaharibika autu watu baadhi wanakuja wanuhujumu, na unashindwa kupata mafanikio na yale ambayo umeapanga huwizi kuyapata hivo uaaga naipuka vitu kama hivo kwa kufanya uchunguzi, kwa kuangalia nini ambacho natakiwa ni kifanya katika hiyi biashara au katika uhu mladi ni kisha hakikisha kwamba kila kitu ni mekipanga vizuli ni mekia ndika, hedha ni mefanya utafiti mwenyewe au ni metafuta utafiti mtandaoni lakini meuliza vizuli, ni mejua hapo kwa mfano biashara ya simu nayoifanya na chukua simu wapi, na uza shingapi anaenipatia simu ni nani na mina pata faida ya shingapi nitaekaje fremu yangu ili iweza kuonekana hizo simu kwa hivo kama hivyo ni muhimu sana kufizingatia kabla ya kuanzisha mladi wowote ule na mimi huwa nakuaga makini katika hilo kuhakisha kama kila kitu nime kiweka vizuli na sahihi kamasijaza mladi wowote au sijaaza kazi mpya basi nahakikisha kwa nimefanya utafiti na nime jiwekia malengo ya muda flani kwamba nikifika muda flani basi na kuwa nimeshafikia hapa icho ndo kitu uwaga na kifanya na nakona chumakini sana.

Kinachofanya mimi nifurahi sana ni kuona kuna malengo ambayo nimeyafanya na nimeyatimiza. Na hicho ni kitu ambacho mimi naita maendeleo au naita kitu ambacho nimefanikiwa. Kwa mafanikio sio vitu lakini ni hali. Mini nikiona kuna kitu ambacho nimefanya na nimefanikiwa na nimeweza kukitimiza. Kwa mfano kwamba nilikuwa nilikuwa nataka nifunze aina fulani ya uzoefu fulani. Halafu nimeshajifunza hicho kitu, nimeshakifahamu, nimeshakielewa namna kinavyofanyika. Basi hapo ndio huwa nafurahi sana na huwa na sherehekea naona kwamba hichi kitu basi nimekipambania. Na mimi huwa kwa mfano kama saa zingine nataka nijifunze useremala, yaani kutumia mbao, kujenga baadhi ya vitu kama viti, kama madawati, kama mbao, amini katika vitanda, katika vitu mbali mbali. Kwa hivyo nikijifunza vile vitu na nikifahamu, basi huwa nafurahia sana na nitakata labda keki, nitakunywa wa waini, kidogo, nitasikiliza muziki. Kuna vitu vingi nita kafurahia na nitaona kwamba ok nimefanikiwa hichi kitu. Basi nitakiwa nijipongeze na nifurahie pamoja labda na marafiki au na ndugu zangu wa kalibu labda mke na watoto. Kwa hivyo ni kitu ambacho ambacho kinanifurahisha sana. Namna ambavyo nafurahi basi nitafanya kutembea sehemu fulani labda kwenda bichi. Kupata upepo kidogo ni kitu ambacho nafurahia na nakipenda sana. Na mara nyingi unakuta nikifanya kitu kama hicho. Na naona kwamba nimeburudika. Na nimefanikiwa zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana kuogelea. Ni moja ya mchezo ambao na upenda. Kwa sababu unakubludisha, unakufanya, unakua na amani, mwili wako unajisikia vizuli. Yale maji tu kwanza kitalam, na kisayansa ni afya. Unapokaa katika maji muda mrefu, unaogelea ni moja ya mwili ya afya, na ni moja ya kitu kizuli sana ambacho kama binadamu, unakuwa ukipitie. Na mimi siyo mzoefu sana katika kuogelea, lakini natamani sana niwe mzoefu, iliniende katika maji, katika kina kilefu cha maji, niweze kuogelea, nipeleke mwili wangu huku na kule ni kitu ambacho kina nifulaisha sana na natamani siku moja ni pate mafunzo makubwa kabisa ya kuogelea na nifahamu vizuli zaidi ni kitu ambacho nikizuli kwa mwili kinasaidia ata mwili wako, afya mwili wako lakini pia kinakusaidia kwa funzo kapata na mna uko kwenye maji kwa sabu tanzania tume balikiwa na mito mingi na maziwa na bahari kwa hiyo katika pia ukozi unazo kaenda kusehemu kakuta mta ameshindwa kuogelea na labda anazama na wewe upo pale unamwangalia tu kwa sababu haujui kuogelea basi anaweza akazama na huwezi kumsaidia chochote kwa hio ni kitu ambacho mi napenda sana kukifanya na napenda kuogelea napenda maji, maji ya bahari, maji ya ziwa, maji ya mito nimeshaingia katika maji yote lakini nayopenda zaidi ni maji ya kwenye bahari ili ya harufu ya bahari, ile ya rangi yakeji ya blue na maji yake yalivyo mepesi na yana chumvi ile basi huwa napenda sana.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni kuongea mbele za watu wengi zaidi, umati wa watu wengi zaidi. Hichi ni kitu ambacho napenda sana kukiimarisha katika maisha yangu kwa sababu tayari mi ni kiongozi na tayari nishawahi kuongea mbele za watu wengi zaidi. Hata zaidi ya mia tano, zaidi ya elfu moja, kipindi nipo sekondari, kipindi nipo chuo, hata hapa ninapofanya kaza saa hizi ninaongea mbele za watu, lakini si watu wale wengi. Hapa kipindi ninaongea na watu zaidi ya mia tano, zaidi ya elfu moja, nikiwa katika shule. Napenda sana kuimarisha kitu hichi. Nakuwa mtulivu katika hali yoyote itakayotokea, ni moja ya kitu pia ambacho napenda kukiimarisha. Lakini pia kuwa msikivu zaidi kuliko kuwa muongeaji zaidi, ni kitu ambacho ni muhimu katika maisha na ni moja ya nyezo muhimu kabisa katika maisha ambayo binadamu yoyote anatakiwa akifahamu. Ivo nami pia ninatamani kufanya hivo.

Ndio mi napenda kutembea kwa miguu, na huwa natembea kwa miguu angalau ata dakika ishirini, mpaka thelathini kwa siku. Mbali na lile mazoezi ya kukimbia asubuhi na jioni, mimi ni mtembeaji kwa miguu mzuli sana. Kwa sababu hapa napoishi, tuna duka flani la vifaa vya simu na umeme. Liko mbali kidogo kama dakika kumi hadi ishirini za kutembea. Kwa hivyo huwaga sipandi pikipiki, wala situmii usafiri mwingine wowote ule kama bajaji au daladala, au nini. Huwa natembea mwenyewe kwa miguu, kutoka nyumbani, mpaka katika hiyo sehemu ya biashara. Miguu pana pana afya kwa sababu hii miguu yetu hii ilivyoumbwa inahitaji kutembea. Ukikaa tu ukitulia basi miguu inaweza ikavimba, ukapata pressure, ukapata magonjwa mengine mengi ya ajabu ajabu. Kwa hivo kutembea ni moja ya zoezi lakini pia ni moja ya ya afya kulinda afya yako. Lakini pia kwa kutembea pia unaweza ukalinda afya yako usipate magonjwa kama hayo ya kisukari usipate magonjwa kama ya miguu kwa sababu mtu ni kitu amekaa tu ametulia au unafanya kazi na mahali nyingi kazi zangu nyingi ni za kukaa. Kwa hivo nikikaa tu nikitulia na nisipotembea basi inaweza ikanisababishia madhara katika mwili wangu kwa hivyo napenda kutembea ni moja ya zoezi nalifanya. Lakini pia naburudika pia kwa kutembea. Afya yako inakuwa nzuri, nakuwa ni mwenye afya. Nakuwa nipo nipo jasiri, nakuwa nipo niko makini katika kazi. Lakini ubongo pia unakuwako vizuri. Na mara nyingi huwa natembea dakika ishirini mpaka thelathini kila siku. Kama ambavo nimesema tayari.

Ndiyo, mi nipenda kula popcorn. Popcorn za Tanzania ni nzuli na ni safi sana kwa sababu Tanzania tunalima mahindi na popcorn za tengenezo kwa mahindi. Kwa hivyo, popcorn ni chakula, anaeza nakasema ni bites. Siwezi nakasema ni kitu kizuli, chakula wakati wote lakini uwa ni kitu kitamu na uwa tunaeka chumvi, ya uwa tuneka ratha, falafani kama za chokoleti. Kwa hivyo, napenda sana kula popcorn. Popcorn ni nzuli na malanyingi wani kila basi naangalia movie au nikira basi hua tu na jadili vitu flani pale nyumbani. Tunaweka kidogo, tunakula, tunatafuna. Niwekisha tukwambo, natafuna, natafuna. Kitu na mdomu wako haukai umetulia. Kwa ni mwoja ya kitu po chumbo na kipena sana. Natunakula, watu kia tunangalia movie. Na vitu vingine kama hivyo. Popcorn ni mbozo napea kutumiasi ni yale maindi. Yale anjano, kutambalithi ya maindi. Yanatofutofuti ya pa Tanzania. Na kuna mbegu za enatofutofuti. Lakini maindi ambazo napea sana kutumiasi ya popcorn. Yale maindi ya anjano tukiaweka pale, watu na ya nalata nzuli sana, ya nalatha tamu na ni yali mawente mponi oligino kabisa mponi hajecha kachuliwa wa jieka madara ina yoyote yali kwa hivyo kila zile popcorn zina kwa zinalatha nzuli zinalata tamu unafulahia na unaburudika ukila aina ya popcorn za namna hiyo.

Mi ningependa kipenda kutembelea mapango ya kule kushoto kule, mapango ya pangani ni moja historia ambayo imejificha sana kule kwa sababu kule kuna micholoro, kuna vitu vingi ambavyo ni vya kihistoria na moja ya kitu moja nakipenda kule ni namna ambavyo mkoa wa tanga ulipo mkoa wa tanga ni mkoa mmoja wa pwani hivyo kuna vitu vingi sana vizuri na watu wa kule ni wa design fulani ambao ni wakarimu, wacheshi, lakini pia ni watu ambao ni wavivu watu wa kule bana mimi nimesoma kule ni shule, nimesoma kule shule ya moja inaitwa tanga technical secondary school ni shule ambayo ni zuri na nilijifunza vitu vingi kule kwa sababu nimesoma miaka miwili almost miaka miwili na nusu karibu miaka miwili na nusu kwani shule ambayo ni ni kongwe na ni shule moja ambayo ni ya kwanza sekondari hapa nchini Tanzania hivyo ni moja ya sehemu zuri na moja ya sehemu ambayo ni wilaya yake ki ni Pangani naona mapango kule naitwa mapango ya Pangani hivyo nami nigependa siku moja kutembelea historia hii ya kule lakini pia nimesoma mlima kilimanjaro ni moja ya historia napenda kuitembelea. Lakini pia mikumi, moja ya vivutio vikubwa sana ambavyo ni katika mataifa yote kimeshinda. Kwamba ni moja ya vivutio bora kabisa na katika kumi bora na chinyewe kipo duniani. Kwaiyo unaona kabisa kwamba nisemu nzuri ya kutembelea na natamani siku mojana mi niende nikatembelee na nikajifunze. Kule baadhi ya vitu vinafanyika vipi na vinaonekana vipi.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka. Unakuta saa nyingine labba umekuta umekula, au hujala, umefanya kazi siku nzima. Kwa hivo, unatamani ule, tena ushibe zaidi, au hujashiba vizuri unatamani ushibe. Na hakuna chakula cha kupika nyumbani. Kwa hivo, chakula cha haraka ni chakula ambacho ni kizuri na ni kitamu pia. Kwa mfano kama hapa tuna vyakula vya haraka kama chipsi, tuna vyakula vya haraka kama baga, vyakula vya haraka kama pizza, na vyakula vingine vya haraka vingi vingi tu ambavyo vinapatika hapa nchini Tanzania. Kwa hivyo sio sio vyakula vyenye afya lakini kwa haraka haraka na dharura unaweza ukavitumia, kwa sababu vinakusaidia, unashindwa kupika kwa hivyo alba unakuta alba umeishiwa na gesi nyumbani na unatamani kula na huwezi kupika kwa hivyo chakula cha haraka ni rahisi, unaagiza tu pale na dakika kumi, kumi na tano tayali umeshaletewa na unakula hivyo ni vyakula ambavyo havina afya, vinakuwa na mafuta mengi vinakuwa vimekaangwa, vimepitiliza unakuta ile protini ambayo ipo ndani ya chakula haipo. Lakini ndo hivo, itabidi ule na upate nguvu ili uamke siku ya kesho uendelee na shuguli zako za kila siku. Kwa hivo, sikipendelei sana lakini ninapenda na huwa ninakula. Kwa hivo, siwezi kuwacha kula. Japo kupenda, huwa sipendi sana kihivo lakini ni lazima nile ili maisha yaendelee.

Wakati wa baridi kali, mala nyingi huwa nabenda kukaa ndani, nakaa na familia. Labda kama siendi kazini, basi huwa tu nakaa tu ndani, tunasherekea tu nyumbani mbali, tunangalia muziki, tunafulaia batamfidia fulani, au badia ya vitu tutu vya kijami, kuchaza karata, kuchaza bao na vitu fengine. Watu nafulaiya sana kukaa ndani. Lakini mala nyingi, tukitoka, basi tunatoka tumevaa nguza kukinga na baridi, tunavaa vya tuvilefu, tunavaa nguondefu na nguondzito. Lakini mikononi sa nyingi tunajifunga na zile grafisi za mikononi. Kwa hivu ni wakati ya mbomi na penda sana kipendi ichi chabaridi pia. Mbacho uwa kina kuja angalau malamudi ya umalambudi kwa mwaka kwa Tanzania Dar eslamu hali yake ni adioto. Lakini kipendi chabaridi pia unakuta watu wengi pia umevaa makoti. Hata kina kazini umevaa koti. Na kama tupo tunenakazini basa tupo na jilinda. Na kufa makoti na nguo nyingine nyingi na nzito. Kikuli baridi ni kipendi chakuvutia na chakupendeza. Na manyingi na kinatukia katika mikoa hii ya papembezoni. Na ususa ni Tanzania nzima, malanyingi wani kipinicha mwisho wa mwaka haba utakuta disemba, au novemba, au disemba, au mwazoni mwaka mwuzi januari. Hivo uwa tunakuwa na nasherehe nyingi kutu disemba, halaba krismasi, panguja na mwaka mpia. Kukutu nasherekea, kipinicha hicho kizuri na chawaridi. Lakitu nakuwa na nasherehe hizo, uwa nikipinicha kufutia na cha kubuludisha sana.

Kukwe hote pa nchini Tanzania ni siku kwa mbayo ni siku mbayo ni nasherekewa kwa kula vizuli, kwa kunyo vizuli, kwa kucheza muziki na vitu vingine vienge. Mimi binafsi kama siku kwa hiyo wabwa ni nipotu nyumbani siendika zini basi kwa tunasherekewa nyumbani, kwa tunapika chakula pamoja, tunalika majilani, kwa tunandugu na malafiki, tunakaya tunakula chakula chetukwa pamoja, tunasherekewa na vinyuaji pia, tunapigia mziki. Kwa sasa tunangoja sherehe ya pasaka ambayo itakuwa hapo mwezi wa nne tuwaalika ndugu na marafika tukuwa na chakula pamoja na soda tukuwa na matunnda Lagini pia kusahau muziki mzuli, tunakotu na mziki, tunafulahia pamoja. Kwa hivyo ndavivyo mbao tunasherekea Lagini pia tunapamba nyumba etu. Laba kwa mabulizo, mbao kwa vifu tumbalimbali kama maua na mapambu mingine mengi ambavyo tunafurahia tunapenda. Kwa hivo ni vitu ambavyo tuna vifurahia sana. Tunapamba nyumba yetu inapendeza. Tunahalika wageni. Tunafurahia pamoja. Kwa hivyo nishelehe na nizuli ambapo huwa tunafurahia sana.

Mina pendelea zaidi kula wali kuliko ugali. Wali ni chakula ambacho kinapendwa sana Tanzania. Na ni chakula kinaonekana kama chakula cha kitajiri hivi. Kwa hivo, napendelea kula wali na nyama, na viazi, mringo, au na maharage, na njegele. Kuna mboga nyingi sana ambazo unaweza ukala na wali. Na mi nazipenda sana mboga zote. Ugali napenda kula lakini sio sana. Ugali ni chakula ambacho ni kitamu. Lakini kwa hapa Tanzania na kwa nchi hizi za Afrika mashariki, ugali ni chakula ambacho kinatumika mara nyingi zaidi. Unakuta wengine wanaeka ugali wa mhogo, ugali wa mahindi, ugali wa mtama, kwa hiyo kuna aina ya ugali nyingi na mbalimbali ambazo zinatumika hapa Tanzania. Mi napenda sana kula ugali wa mahindi ambao umechanganywa kidogo na mhogo. Kwa hivyo huwaga ni mzuri, na ni mtamu na unakaa vizuri. Yaani ukila hata ile ladha yake unaiskia ikiwa ni nzuri zaidi. Kwa hivyo mi napenda sana kula wali. Na wali mara nyingi utapata nakula usiku kidogo na mboga mboga nyingi. Pamoja na njegele, au na maharage, au na mboga nyingine yoyote. Lakini mara nyingi tunakulaga usiku. Na kikibaki basi tunakula asubuhi. Na kifungua kinywa kile tukianywa chai au kahawa basi tunakula na wali. Kidogo ambao umebaki jana na mboga mboga zetu. Tunaweka pale tunakula. Tunafurahia kwa hivyo ndo siku inaenda hivyo. Na huwa tunapenda sana kula chakula hicho. Na upikaji wake hauchukui muda mrefu sana huwa tunatumia mashine za kupikia. Tunaweka moto kidogo na tunapika.

Rangi yangu ya kupendeza ni nyeupe. Ninapenda sana rangi nyeupe. Tangu nikiwa mdogo nilikua napenda sana kuvaa na rangi nyeupe. Rangi nyeupe tumevaa tukiwa wadogo. Tukiwa tunaenda shule. Ile mashati yetu huwaga ni ya rangi nyeupe. Lakini pia shule ya sekondari. Pia tumevaa rangi nyeupe. Shule ya highschool ambayo nimesoma kidato cha tano na cha sita pale mjini tanga Tanga technical secondary school. Tumevaa rangi nyeupe sana. Lakini pia chuo tulikuwa tunavaa mashati meupe hata sasa nina mashati meupe mengi zaidi na rangi nyeupe ipo katika hata viti vya ndani vya ndani pale kwa mfano kama makochi yangu ni meupe kitanda mashuka pia kwaivo rangi nyeupe ni rangi ambayo naipenda sana. Hata simu yangu pia kwa nyuma huku ukigeuza ina rangi nyeupe. Nyeupe ni rangi ambayo naipenda na ninaona kama ni rangi ya usafi rangi ambayo hata inavutia ukiiona na kwa sababu pia ni rangi ambayo inamaanisha kwamba ni usafi. Kwa hiyo hata watu wengine pia inawavutia. Tofauti na rangi nyeusi ambayo inaficha uchafu. Unajua kuna rangi ambazo zinaficha uchafu rangi kama nyeusi, rangi kama zambarau, rangi kama blue hizo ni rangi ambazo zinaficha uchafu na hata mtu ukivaa, ata kama ikiwa chafu kiasi gani mtu anaweza asijue kwamba ni uchafu lakini rangi nyeupe inaonekana moja kwa moja na ukivaa unaonekana kwamba we ni mtu ambaye ni nadhifu we ni msafi moja kwa moja hata kama una uchafu wako huko nyumbani lakini unaonekana kwamba we ni mtu msafi.

Kwa mazingira mazuri ya kazi, inategemea na aina ya uongozi ambao unawaongoza. Kwa mfano kama uongozi ukiwa ni watu ambao ni wakorofi, wanataka tu wenyewe, wakiamua kitu ndo hicho hicho, hawa washirikishi wale watu wao wa chini. Basi unakuta hapo, mazingira ya kazi yanakuwa mabaya. Mnaweza mkawa na malalamiko, mna mambo mengi ambayo mnataka kuwambia, lakini wanawadharau, hawachukuli ile kawaida. Kwa kwangu mimi mazingira mazuri ya kazi, ni yale mazingira ambayo unakuta ule mwenye kampuni, au yule bosi wa ile kazi, au yule meneja we ile kazi basi anawashirikisha wale watu wa chini anawauliza kama kuna changamoto, kuna namna ya kutatua, kuna namna nzuri ya kufanya basi wakatoa maoni yao nao wakaskilizwa ni moja ya moja ya njia nzuri sana ya kufanya mazangira ya kazi yakawa bora kuliko tu mtu tu kuamua, tu kwamba yeye anataka niamue kitu flani kwanzia kesho nitakuja kazini saa moja lakini hawasikilizi wengine kwamba wanasemaje mtu anawezaka anakaa mbali lakini anashindwa kusema kwa sababu bosi anataka tu iwe hivo na haja washirikisha, haja waulizi kwamba jamani mnaonaje tukifanya hichi kazi kwa mfano kama hii tukatumia njia hii ama kuongeza mauzo yetu tutafanye ili kuongeza hapa anawashirikisha watu, mnashirikishana kila mmoja anatoa maoni yake na mawazo yake kwa sababu si watu wote wanafanana kuna mwingine ana mawazo mazuri lakini hawezi kusema kwa sababu tu hashirikishwi lakini kama akishirikishwa, basi anaweza akayafanya yale vitu haka mkakuta mnaendelea kama kampuni, mnapata maendeleo makubwa sana.

Mchezo ninapenda kutazama ni ile ya mpira wa miguu, mimi napenda sana mpira wa miguu. Mchezo ambao naupenda na naufatilia sana timu ninayoipenda sana hapa Tanzania ni timu ya Simba Sports Club hii ndiyo timu ambayo naifatilia sana, wachezaji wake ni wazuri, wamesajiliwa vizuri. Kuna ambao wametoka hapa Tanzania na ambao wametoka nje ya nchi ya Tanzania. Wote wanafanya vizuri, wanajituma. Na ni timu ambayo inafanya bora kwa kweli ukiangalia katika timu ambazo inashindana na simba Sports Club kwa hapa Tanzania ni Yanga Sports Club ambao kukiwa na mashindano ya Simba na Yanga utaona kuna burudani kubwa inafanyika kila moja anashauku kujua nani anashinda kwa sababu ni moja ya timu kali na nzuri zote hizo zote zanitoka sehemu moja ambayo inatwa kariako ni timu nzuri na inafanya vizuri sana nakumbuka mchezo ambao nishawahi kutazama tulitazama pale Benjamin Mkapa uwanja wa wa kimataifa Benjamin Mkapa huko pale temeke kulasini tulitazama hiyo mechi kati ya simba wakicheza na yanga ilikuwa ni mechi nzuri sana ilikuwa ni mechi ya kutuona na shoka ilikuwa ni kushindana na kushindana kweli bahati nzuri tulishinda siku hiyo, tulishinda ilikuwa ni mmoja, kwa bila, dhidi ya yanga, sita sahau ule mchezo, mwaka elfu mbili na ishilini. Lakini pia ningependa sana kutazama mchezo mingine zaidi ya hiyo, napenda pia basketball, mchezo mzuri, pia huwa napenda kuuangalia, ambapo napenda sana kuangalia mchezo wa NBA, kule marekani, ni mchezo mzuri sana, ambao ni mpira wa kikapu kwa wanaume, ni mzuri sana naupenda pia. Lakini pia nikiwa nimekaa huwa najihisi vizuri sana kutazama mchezo huo, sana sana timu yangu ya ikiwa na cheza timu ya simba, huwa nafurahia sana na burudika na naona kwamba nafarijika kwa sababu ni timu ambao ni nzuri na inafanya vizuri. Hasa mimi huwa nafurahia napenda sana kuiangalia simba na inafanya vizuri sana. Na hivi siku za usoni nami kuna siku nitakwenda kwenye mashindano ya kimataifa yanafanyika. Nitakwenda katika nchi moja wapo ya Afrika hapa, katika michuano ya Afcon au ya kutazama mchuano wa Afcon ambayo inafanyika mwakani elfu mbili na ishirini na saba ambapo mataifa matatu inashiriki kuandaa ikiwamo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na zanziba pia kuna sehemu pia wataenda kushiriki michuano hiyo. Na mimi nitaenda kushiriki sana sana hapa dares salam na pia kule kule arusha pia kuna uwanja wanajenga mkubwa sana. Lakini pia ningependa kuenda Kenya na Uganda kushiriki mashindano hayo. Kwa hiyo nitajiandaa katika kipindi hichi ambacho bado nipo hapa saa hizi elfu mbili na ishirini na sita nitajiandaa kote mpaka elfu mbili na ishirini na saba najua nitaenda na kusherehekea moja ya mashindano hayo ya mchezo huo.